Nikipatikana na kazi za dharura huwa nashughulikia hivi. Cha kwanza huwa nachukua muda kidogo kama sekunde kama tano au saba. Ile ya kutulia ili akili pia ikuwe ya tulivu. Baada ya hapo huw naangalia kama kazi hicho cha dharura ni cha maana gani. Kama ni cha haraka ama ile inaitaja ama ile itahitaji msaada wa baadaye. Kama nimepata ile ya haraka huwa naifanya kulingana na kipaumbele zile zinahitaji msaada wa haraka nafanya wa kwanza alafu hizo zingine wa baadaye baada ya hiyo huwa nazingatia. Kama msaada imefanyika kama msaada imefanyika, ile wakati nitakuwa nimetulia, nitakuwa napatiana riporti vile nilipeana msaada huo.

Naam mimi napenda sana kujaribu vyakula vipya. Hii ni kwa sababu ukijaribu nikijaribu kula vyakula vipya napata ujuzi mingi sana vile watu hupika chakula pia najaribu kupata ladha ya vyakula tofauti tofauti.

Mimi uenda maktabani mara kwa mara. Kwa mfano kwa wiki huwa naenda maktabani kama mara nne tano hivi. Hua napenda sana maktaba ya shuleni sana. Katika maktabani hua napata vitabu ambavyo vina vinaongelea maneno ambayo ni mazuri kwa masomo mazingira teknolojia na kadhalika.

Kila asubui mimi hupenda kunywa chai. Napata nikikunywa chai asubuhi. Siku yangu inaendelea vizuri na naanza kazi. Na nguvu ya asubuhi. Hili nisiweze sinzia kazini. Kwa zababu kazi yangu nisipo kunywa chai ya asubuhi. Huwa napata sina nguvu halisi ya kufanya jambo lolote. Kwa kazi pia kwa napata tunatengenezewa chai. Chahasubui hili mimi hufurahia nikipata kinywaji hicho.

Mimi hupenda sana kucheza chombo cha muziki. Mimi huwa nafurahia sana nikicheza hizi chombo. Kwa sababu huwa napata naburudika zaidi. Kwa mfano huwa nafurahia sana nikicheza chombo cha muziki Kinachoitwa Kinanda. Kinanda ni chombo mzuri sana cha kuleta furahia kwangu.